Ndiyo napenda kununua vitu mtandaoni. Ununuzi wa mtandaoni urahisishia kupata bidhaa mbali mbali bila kusafiri na unihifadhi muda. Pia hunipa nafasi ya kulinganisha bei na ubora wa bidhaa kabla ya kufanya uwamuzi. Zaidi ya hayo ununuzi wa mtandaoni hutoa urahisi wa kuchagua na kulipia kwa usalama hasa pale huduma zinapokuwa za kuaminika.

Siku yangu ya kuzaliwa, hufanyika kwa sherehe ndogo ya kifamilia au marafiki wa karibu. Mara nyingi, uanza kwa familia kuzunguka na kusherekea pamoja, kisha kufurahia chakula maalum na keki ya siku ya kuzaliwa. Wakati mwingine, napenda pia kushiriki katika shughuli za burudani kama muziki au michezo midogo. Kwa ujumla, siku yangu ya kuzaliwa huchukuliwa kama nafasi ya kusherekea maisha, kushirikiana na wapendwa na kuunda kumbukumbu nzuri za furaha na mshikamano.

Ndiyo, naweza kusema kuwa mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo, kuboresha kazi, na kuunda mawazo mapya. Pia, napenda kutumia ubunifu wangu katika shughuli za kila siku kama kupanga muda, kushughulika na changamoto, kazini au nyumbani, na hata katika shughuli za burudani kama sanaa au picha. Ubunifu wangu hunisaidia kuwa na mtazamo tofauti, kufanya maamuzi bora na kuleta suluhisho ambazo wengine hawangethubutu kuzipanga.

Ninapohitajika kufanya wasilisho mara nyingi najisikia mchanganyiko wa msisimko na mfadhaiko kidogo, lakini pia ni fursa nzuri ya kuonyesha ujuzi wangu na kuasilisha mawazo kwa wengine. Hufanya maandalizi makini kabla kama kupanga hoja zangu kuandaa vifaa vya kuonyesha na kujiridhisha kuwa nimeelewa mada vizuri. Wakati wa wasilisho hujaribu kuzungumza kwa uwazi kwa heshima na kwa kuzingatia hadhira. Kwa ujumla nadhani wasilisho ni fursa nzuri ya kujenga kujiamini, mawasiliano bora na kushirikiana na wengine kwa njia yenye tija.